Kampuni ya teknolojia ninayo iaminia ni Samsung Samsung ni kampuni ninayo iamini kwa sababu ubora wa bidhaa zake kama simu, televisheni na vifaa vya nyumba ni wahali ya zoo. Hudumu na upatikanaji wa vipuri ni raisi katika nji nyingine ikiwemo nji yangu ya Kenya. Teknolojia ya kisasa kama screen za AMOLED na kamera bora. Huduma, ubunifu wake ni mkubwa uleta teknolojia mpya mara kwa mara.

Mimi ninapenda kuandika kutumia mkono wangu. Hiini kwa sababu ninapoandika na mkono ninaandika kwa haraka. Nikilinganisha na kompyuta ambayo ninatumia muda mwingi sana kuandika. Sijazoea kuandika kutumia kompyuta na kwa sababu hiyo. Mimi hutumia muda mkubwa sana kuandika na hivyo mimi. Ninapenda kuandikia mkono wangu kwa sababu ninaandika kwa haraka. Nanapenda kunafurahishwa na kazi ambayo ninafanya na miko na yangu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha baada ya jua kali. Ile inaejulikana na hatu wengi kama harufu ya arthi yenye unyevunyevu. Harufu hii hunigusa sana. Kihisia kwa sababu inanirudisha kwenye kumbukumbu nyingi za maisha ya kawaida ya binadamu. Hasa nyakati za utoto na mazingira ya asili. Kila mara, mvua ya kwanza inaponyesha baada ya kiangazi. Ile arufu inayotoka ardhini unipa isia ya utulivu, matumaini mapya na mwanzo mpya. Napenda arufu hii, kwa sababu inanifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Inanikumbusha mashambani, mahali ambapo mvua ilikuwa ishara ya baraka, mavuno mazuri na uhai. Wakati nikinusa arufu hiyo, na hisi kama mawazo yangu yanatulia, presha inapungua. Na moyo unapata amani. Ni arufu ambayo, haihitaji manukato ya bii, gali au kemikali bali ni arufu ya asili kabisa. Safi na halisi. Pia napenda arufu hii kwa sababu inambatana na sauti ya mvua ikinyesha. Upepo mwanana na baridi laini inayogusa ngozi. Nimchanganyiko haraufu na hisia. Unao nifanya nijisikie salama na nikiwa nyumbani. Mara nyingi, unifanya niketi kimya. Nikitafakari maisha, mipango yangu, na kushukuru kwa yale niliyo nae. Harufu hii inanifundisha kuthamini vitu vidogo maishani. Si lazima kitu kiwe cha gharama kubwa, ili kinifurahishe. Wakati mwingine, harufu rahisi tu ya nguo na arthi inaweza kuleta furaha kubwa. Kuliko manukato yeyote ya kifahari.

Napenda sana kucheza kandanda na marafiki zangu. Kwa sababu ni shughuli inayonipa furaha afya na uhusiano wa mzuri wa kijamii. Kandanda kwangu sio mchezo tu bali ni njia ya kuungana na watu. Kushirikiana na kusahau mawazo ya kila siku kila tunapopanga kucheza huwa kuna hamasa kubwa. Hata kabla hatujaingia uwanjani kuanzia maandalizi utani hadi kugawana timu tunapocheza kandanda napenda zaidi ile hali ya ushirikiano wa timu. Kila moja ana nafasi yake kuna wanao shambulia, wanaolinda na wanaopanga mchezo. Hii hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi pamoja, kusikilizana na kusaidiana ili kufikia lengo moja. Hata tukipoteza tunacheka pamoja na kujifunza makosa yetu bila lawama. Kandanda pia hunisaidia kiumwili na kiafya. Baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo kukimbia uwanjani, kutoa jasho na kupumua kwa nguvu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu mpya. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Na kuimarisha mwili bila kuhisi kama ninafanya mazoezi magumu zaidi ya yote, napenda muda wa baada ya mchezo. Tunapokaa pamoja, kunywa maji au chai kujadili magoli, makosa ya kuchekesha au kushangilia mchezaji fulani urafiki wetu huimarika zaidi kandanda hutujenga sio tu kama wachezaji bali kama marafiki wa kweli wanaojali na kuthaminiana kwa kucheza kandanda na marafiki ni mojawapo ya mambo ninayopenda zaidi kwa sababu huunganisha burudani afya na urafiki katika kitu kimoja chanye maana kubwa maishani.

Naam nimewahi kufuga wanyama kama vile ngombe na kuku No uzoefu huo umekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kufuga wanyama hawa hakukua tu kwa ajili ya kupata faida bali pia kulifu kunifundisha mengi kuhusu uwajibikaji uvumilivu na uhusiano. Kati ya binadamu na mazingira yanayomzunguka. Kwanzia na ngombe, nilianza kuwafuga nikiwa bado mdogo nikiishi na familia yangu. Ngombe walikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kila asubuhi tuliamka mapema kuwapeleka malishoni. Kuwanywesha maji na kuhakikisha wako salama. Kufuga ngombe kilinifundisha nidhamu kwa sababu walihitaji uangalizi wa kila siku bila kisingizio. Maziwa tuliyoyapata yalikuwa msaada kubwa kwa familia ama kwa matumizi ya nyumbani au kuuza ili kupata kipato cha ziada. Pia ngombe walitusaidia sana katika shughuli za kijamii kama harusi au sherehe nyingine. Kwani katika jamii nyingi ngombe wana dhamani kubwa kiutamaduni na kiuchumi. Pia kuku nimefuga. Ufugaji wao ulikuwa tofauti kidogo lakini nao ulikuwa na umuhimu mkubwa. Kuku walikuwa rahisi kufuga lakini walihitaji umakini wa karibu hasa katika maswala ya usafi na lishe. Nilijifunza kuwajengea banda salama kuwalisha kwa wakati na kuwalinda dhidi ya magonjwa na wanyama wakali mayai kutoka kwa kuku yalikuwa chanzo cha kizuri lishe na wakati mwingine tulikua tukiuza kuku au mayai sokoni ili kuongeza kipato cha familia. Ufugaji wa kuku ulinifundisha pia umuhimu wa mipango midogo midogo ambayo baadaye huleta matokeo makubwa kufuga ngombe na kuku kulinifanya nidhamini sana kazi ya mikono na maisha ya kijijini nilijifunza kuwa matokeo mazuri hayatoki kwa haraka yanahitaji muda juhudi na kujitoa pia nilijifunza huruma kwa viumbe hai kwa sababu mnyama hawezi kuzungumza lakina anahitaji uangalizi na upendo kama binadamu. Nilipoona mnyama anaumwa nilijifunza kuchukua hatua kumjulisha mzazi au mtaalamu na kuhakikisha anapata matibabu kwa ujumla uzoefu wa kufuga ngombe na kuku ulinijenga kimaadili na kivitendo ulinipa uelewa wa maisha halisi kunifanya nijitegemee na kunifundisha kudhamini chakula, tu na chakula na kazi iliyopo nyuma yake. Hadi leo ninapoona ufugaji au nikitumia maziwa na mayai nakumbuka safari hiyo na kujivunia kwamba niliwahikuwa sehemu ya maisha hayo ya ufugaji.

Mimi napenda kuandika kuliko kuongea na ninahisi hilo ni jambo ambalo lina nifaa sana kulingana na tabia za namna ninavyo penda kueleza mawazo yangu. Kuandika unipa nafasi ya kutulia, kufikiria kwa kina. Na kupanga mawazo yangu vizuri kabla sijayaweka wazi. Tafauti na kuongea ambapo mara nyingi hutokea kwa haraka na wakati mwingine mtu anaweza kusema jambo bila kulifikiria vya kutosha kuandika uniruhusu kuwa makini na kila neno ninacho tumia. Moja sababu kubwa zinazo nifanya nipende kuandika ni kwamba kinanipa uhuru wa kujeleza kikamilifu. Ninapokuwa na wazo au hisia fulani. Kuandika hunisaidia kulieleza kwa undani bila kukatizwa au kuhisi presha ya macho ya watu. Naweza kuchagua maneno yanayo akisi kile nacho hisi hasa mayoni. Kama ni furaha huzuni, hasira au matumaini, kuandika unipa nafasi ya kutokuyatoa yote kwa namna ilio safi na ya kweli. Pia kuandika hunisaidia sana katika kujifunza na kukumbuka. Ninapoandika iwe ni insha kumbukumbu binafsi au hata mawazo ya kawaida. Ninakuwa na nafasi ya kuwa pitia tena baadaye kuandika hunifanya nikumbuke mambo kwa urahisi zaidi kuliko kuongea kwa sababu kile kilicho andikwa hubaki na kinaweza kusomwa tena. Hii inanisaidia hasa katika masomo na katika kupanga maisha yangu ya baadae. Sababu nyingine inayofanya nipende kuandika ni kwamba hunipa amani ya akili. Wakati mwingine mtu ana mambo mengi kichwani. Mawazo yanayochanganyikana na kusababisha msongo wa mawazo. Kuandika unisaidia kuyatoa, haya mawazo taratibu, kuyaweka kwenye karatasi au kifaa na kujisikia nafuu. Ni kama aina fulani ya tiba ya nafsi ambapo baada ya kuandika nahisi nimepunguza mzigo, uliokuwa moyoni. Hii aimanishi kwamba kuongea sio muhimu, kuongea kuna nafasi yake, hasa katika mawasiliano ya moja kwa moja na watu wengine. Hata hivyo, binafsi na hizi kuwa kuandika unipa uthibiti zaidi wa ujumbe wangu. Naweza kurekabisha nilicho, andika kuongeza au kupunguza na kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri bila mkanganyiko. Napenda kuandika kwa sababu kuna niwezesha kuwa mimi halisi. Kina nisaidia kufikiri kwa kina. Na kunipa nafasi ya kujeleza kwa huru na utulivu. Kuandika niseemu ya mimi. Na ni njia ambayo nahisi inaniruhusu kuwasiliana. Kwa ufanisi zaidi na kwa maana kubwa.

Wakati ninapukuwa na mgogoro kati yangu na mtu mwingine huwa nachukua hatua wa utulivu na busara kwa sababu naamini migogoro ni sehemu ya kawaida ya maisha ya binadamu na haiwezi kuepukwa kabisa. Kile kilicho muhimu sio kuepuka migogoro bali ni namna ya kuishugulikia ili isiharibu mahusiano wala kuleta chuki ya kudumu. Hatua ninayofanya ni kujituliza mwenyewe nimegundua kuwa ukiamua kuzungumza au kuchukua hatua ukiwa na hasira kali. Kuna uwezekano mkubwa wa kusema maneno ya kuumiza au kufanya maamuzi mabaya. Kwa hiyo mimi hujipa muda kidogo hata kama ni dakika chache ya usa. Ili hasira ipungie kujituliza hunisaidia kufikiri kwa akili badala ya kuongozwa na hisia. Mimi pia hujaribu kumsikiliza mtu mwingine kwa makini. Mara nyingi migogoro hutokea kwa sababu watu hawasikilizani ninapo msikiliza mwenzangu bila kumkatiza ninapata nafasi ya kuelewa upande wake. Hisia zake na sababu iliyomfanya afanya au aseme kosa alichofanya. Hiyo haimaanishi kwamba ninakubaliana nae moja kwa moja. Bali, ninaonyesha heshima na nia ya kuelewa. Hatua nyingine ni kujieleza kwa heshima na uwazi. Najaribu kusema kile ni ninachohisi bila kutumia lugha ya matusi lawama kali au kejeli. Njia hii hupunguza wakati makali ya mgogoro na kumfanya mwanzangu ajihisi kushambuliwa. Asijihisi kushambuliwa. Pia huwa niko tayari kukubali makosa yangu endapo kweli nimekosea. Kukiri kosa sio udhaifu bali ni ishara ya ukomavu. Watu wengi huongeza migogoro kwa sababu wanataka kuonekana wako sahihi kila wakati. Mimi naamini kuwa kulinda uhusiano ni muhimu zaidi kuliko kushinda mabishano. Nikikosea huomba radhi kwa dhati. Kuna nyakati ambapo mgogoro unakuwa mkali sana au hisia bado ziko juu katika hali hiyo. Mimi huchukua nafasi kwa muda baada ya kulazimisha mazungumzo. Badala ya kulazimisha mazungumzo. Umbali wa muda mfupi unaweza kusaidia pande zote kutafakari na kurudi kuzungumza kwa utulivu zaidi baadae. Mimi pia hujaribu kutafuta suluhu sio ushindi. Lengo langu huwa ni kufikia makubaliano au angalau kuelewana hata kama hatukubaliani kwa kila jambo naamini mgogoro ukitatuliwa vizuri unaweza kuimarisha uhusiano badala ya kuvunja. Wakati wa mgogoro na mtu, mimi huchagua utulivu kusikiliza mawasiliano ya heshima na nia kutatua tatizo. Njia hii imenisaidia kudumisha mahusiano mazuri na kuepuka mgogoro midogo kukua na kuwa chuki kubwa.

Ndio, napenda mvua sana na sipendi tu kwa sababu ya baridi au hali ya hewa. Bali kwa maana yake pana katika maisha ya binadamu, mazingira na hata hisia za ndani ya moyo. Mvua kwangu ni ishara ya uhai, matumaini na mwanzo mpya. Kila inaponyesha, nahisi kama dunia inapata nafasi ya kupumua upya. Baada ya jua, kali na vumbi. Napenda mvua kwa sababu ya mchango wake katika maisha ya kila siku. Bila mvua hakuna kilimo na bila kilimo maisha yangekuwa magumu sana. Mvua hunifanya nithamini sana kazi ya wakulima na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na asili, ninapoona mashamba yakipata maji, mimea ikichipua na ardhi ikibadilika rangi kutoko ukavu hadi uhai wa kijani, moyi wangu hujaa furaha. Hata kama mimi si mkulima, najua chakula ninachokula. Kinaanzia kwenye mvua. Napenda mvua pia kwa sababu ya utulivu unaokuja nayo. Wakati mvua inaponyesha, hasa ile ya pole pole, dunia huwa tulivu kwa namna ya kipekee. Sauti ya matone ya mvua juu ya paa au ardhi hunipa amani ya akili. Ni wakati mzuri wa kukaa ndani, kufikiri, kuandika au kusoma. Mvua hunifanya nipunguze mwendo wa maisha kwa muda kujipa nafasi ya kutafakari mambo muhimu. Pia, mvua inanigusa kihisia. Mara nyingi hunikumbusha nyakati fulani za maisha. Kama utoto, nyumbani au safari fulani muhimu. Kuna hisia za upweke mwepesi au huzuni nyepesi ambayo si mbaya. Bali hunifanya nijielewe zaidi. Mvua hunipa nafasi ya kuwa mkweli na nafasi yangu. Hufikiria juu ya malengo, changamoto na matumaini yangu. Hata hivyo, napenda kukiri kwamba mvua pia ina changamoto zake. Wakati mwngine, huleta baridi kali, matope na usumbufu wa shughuli za kila siku. Lakini hata hivyo, siwezi kuichukia mvua kwa sababu najua changamoto hizo ni dogo. Ukilinganisha na faida zake kubwa. Mvua pia hutufundisha subira na kukubali kwamba si kila siku zitakuwa rahisi au zenye zaidi ya yote, napenda mvua kwa sababu inanikumbusha kwamba baada ukame, baraka huja. Ni somo la maisha linalonipa matumaini kwamba hata wakati mambo ni magumu kuna siku ya unafuu mbele. Kwa hiyo, ndio napenda mvua si tu kwa macho bali kwa moyo na mawazo pia.

Mimi hupenda kufua nguo mara tatu kwa wiki. Na mpangilio huu unafanya kazi vizuri kwangu kwa sababu unalingana na mahitaji yangu ya kila siku. Hali ya kazi na namna ya maisha niliyokuwa na kufua nguo mara tatu kwa wiki. Kunanipa mchanganyiko wa mzuri wa usafi. Utunzaji wa nguo na urahisi wa kupanga muda bila kuhitaji kutumia muda mwingine kila siku kwenye kazi hii. Kwa mfano. Kawaida huwa na nguo za ofisini, nguo za nyumbani na baadhi ya nguo za michezo au burudani. Hivyo kuzipanga katika siku tatu ni rahisi kuliko kufanya kila siku au kuchia mara moja kwa muda mrefu. Sababu nyingine ni kwamba kufua nguo maratatu. Kunahakikisha nguo zinakaa safi na zikiwa tayari kwa matumizi bila kukwama. Ikiwa ningefua ngui kila siku ingekua kazi inayochosha na kuchukua muda mwingi huku ikibadilisha ratiba kila siku. Kwa upande mwingine kufua nguo mara moja kwa wiki kuna leta mzigo mkubwa wa nguo nyingi ambazo lazima zikawe safi kwa wakati moja jambi ambalo linaweza kuharibu baadhi ya nguo kutokana na wingi wa mashine au kupoteza ubora wa kuosha. Kwa kawaida ninapofua maratatu na shauri kupanga nguo za rangi tofauti. Kwanza nguo nyeupe kisha nguo za rangi nyepesi. Na mwisho nguo zenye rangi ya giza wa nguo za kazi ngumu mpangilio huu unahakikisha nguo zinabaki kwa rangi zao halisi na hazichanganyikiwi au kuharibiwa aidha upunguo hatari za nguo nyeupe kuwa rangi ya kijivu kutokona na rangi zingine. Pia mara nyingi hupangwa kufua nguo za kila mtu nyumbani pamoja ili kila mtu awe na nguo safi wakati unaohitajika bila matatizo. Zaidi ya utunzaji wa nguo kufua maratatu kwa wiki kunatoa fursa ya kupanga muda kwa familia au kwa watu wanaoshirikiana kwa nyumba. Siku zinazofikiwa kwa kufua huwa ni zile ambazo watu ingi wako huru zaidi. Na hivyo inakua rahisi kushirikiana kufanya kazi ya kufua, kukausha na kukanyanga nguo pamoja. Hii pia husaidia kujenga nidhamu na utaratibu kila siku ni jambo muhimu katika maisha ya kila mtu. Mimi hufua maratatu kwa wiki. Mimi naona kufua maratatu kwa wiki ni mpangilio mzuri unaozingatia usafi urahisi wa kazi utunzaji wa nguo na ratiba kila siku. Huu mpangilio unaniruhusu kuwa na nguo safi kila wakati bila kuekeza muda mwingi kila siku. Na pia unafundisha nidhamu ya kupanga muda na kushirikiana na familia au watu wa karibu. Kwa hiyo mimi hupendelea kufua nguo maratatu kwa wiki na mpangalio huu umebaini kuwa ni bora zaidi kwa maisha yangu ya kila siku.

Mazingira mazuri ya kazi ni yale ambayo yanachangia msukumo, ufanisi, furaha na afya ya kila mfanya kazi. Na kuna mambo mengi yanayoweza kufanya leo ila kazi kuwa la kuvutia na la kustawisha. Jambo ambalo linafanya mazingia kufurahisha ni maua. Kuingiza maua mazuri ndani ya ofisi ni moja ya njia rahisi lakini yenye nguvu ya kubadilisha hali ya kazi. Maua hayasaidii tu kupendeza macho, bali pia huongeza hisia za furaha. Kupunguza msungo wa mawazo na kuunda hali ya utulivu. Wakati unaingia katika ofisi iliyo na maua ya rangi nzuri unaanza siku yako kwa mtazamo chanya na hili linaweza kuathiri moja kwa moja. Jinsi unavyoshughulikia kazi zako na wanakazi wenzako. Mbali na maua usafi wa ofisi mwangaza mzuri na hewa safi ni muhimu sana. Eneo lenye mwanga wa kutosha haswa mwanga wa asili huongeza tahadhari na kuondoa uchovu wa macho. Viti vilivyo na starehe meza zilizo na nafasi ya kutosha. Na eneo lenye mpangilio mzuri pia huchangia kufanya kazi kuwa ya kupendeza. Hali hii inafanya watu wajisikie wanathaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Badala ya kuhisi mzigo au kutochukulia kazi kwa umakini. Pia uzingatiaji wa rangi na mtindo wa mapambo una athari kubwa. Maua yana rangi mbalimbali zinazoweza kuongeza hisia tofauti. Rangi nyepesi na za asili huboresha utulivu na akili ya ubunifu. Huku rangi angavu zikipanua nguvu za shauku ya kazi. Kuongeza vipengele vya asili kama mimea ya ndani kunachangia uhusiano mzuri wa akili na mazingira. Kuondoa uchovu wa akili na kuimarisha ubunifu wa wafanyikazi. Kwa maeneo mengine, mazingira ya kazi yanapokuwa na rangi zinazofaa na maua watu wanaona kazi kama sehemu ya kustawisha binafsi sio mzigo tu. Pia heshima na mawasiliano mema yanachangia sana. Hakuna mazingira mazuri ya kazi. Bila mlinganyo wa heshima kushirikiana na kudumisha uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi na viongozi ukiwa na jengo lenye maua mwangaza na hewa safi. Lakini hakuna heshima na mawasiliano bora hali bado haiwezi kuwa kamili. Kila mfanyakazi anatakiwa ahusishwe katika maamuzi ya kazi. Ajiridhishe na awe na nafasi ya kutoa mawazo bila hofu. Vile vile ustaafu wakati mapumziko na michezo ya ofisi ni muhimu. Hata liko ofisi lenye maua mazuri iwapo mtu hawezi kupata mapumziko au nafasi ya kupumzika. Kazi inaweza kuwa changamoto. Hali kama hii hubadilishwa na eneo la mapumziko lenye hewa safi. Viti vya starehe na hata baadhi ya maua au mimea midogo ili watu wajiskie faraja. Mapumziko ya mara kwa mara huongeza uzalishaji kuondoa msongo wa mawazo na kufanya kila mfanyikazi ahisi kuthaminiwa. Kwa hiyo mazingira mazuri ni ya kazi ni mchanganyiko wa mambo ya asili na kisaikolojia. Kuongeza maua mazuri ni mfano rahisi wa jinsi kitu kidogo kinavyoweza kuleta mabadiliko makubwa. Ukichanganya maua, mwanga wa kutosha, hewa safi, rangi ya, kuvutia, heshima, mawasiliano mema na nafasi ya mapumziko unaweza kuunda ofisi yenye urahisi, furaha na ufanisi wa hali ya juu. Mazingira kama hayo huongeza motisha ya wafanyakazi. Kufanya kazi iwe ya kupendeza na pia. Kuchangia ustawi wa jumla wa kila mmoja anayefanya kazi hapo. Kwa kifupi, maua mazuri ni ishara tu ya mazingira yenye afya ya akili na mwili. Lakini yasipochanganywa na heshima mwanga rangi hewa safi na nafasi ya kujiburudisha yananunua ofisi kamili yenye furaha ustawi na ufanisi.

Kueka Nenosiri Salama ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hasa kwa sababu sasa tunatumia vifaa vya kielektroniki kila wakati. Kama vile simu, kompyuta, barua pepe na mitandao ya kijamii. Nenosiri salama husaidia kulinda taarifa binafsi, mali za kidigitali na usalamu wa mtandaoni. Kuna mbinu kadhaa ambazo mtu anaweza kutumia kuhakikisha nenosiri lake ni imara. Salama na hali ya kudumu kwanza kabisa ni muhimu kuchagua nenosiri lenye urefu wa kutosha. Angalau herufi kumi na mbili au zaidi. Nenosiri fupi ni rahisi kukisiwa na kuvamiwa na wadukuzi wa mtandao. Pia nenosiri linapokua na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama za kipekee linaongeza usalama wake. Sababu nyingine ni kutotumia maneno rahisi au taarifa za kibinafsi kama majina tarehe za kuzaliwa au namba za simu. Wadukuzi wa mtandao wanaweza kutumia taarifa hizi ili kufunza account ya haraka badala yake unaweza mimi hutumia maneno yasio ya kawaida au mchanganyiko wa maneno mawili au matatu yasio ya kawaida na kuyaunganisha na namba na alama hii ni njia nzuri ya kuunda nenosiri ambalo ni rahisi kukumbuka. Lakini ngumu kwa mtu mwingine. Pia ni muhimu kutofautisha nenosiri kwa kila akaunti. Watu wengi wanaoanza kutumia nenosiri moja kwa akaunti zetu. Wanapovamiwa akaunti moja akaunti zingine pia zinakuwa hatarini. Badala yake unaweza kutumia mfumo rahisi wa kukumbuka kama kutumia neno la msingi na kuongeza alama au namba tofauti kwa kila akaunti. Hii husaidia kuhakikisha kwamba ukiathirika kwenye huduma moja zingine hazina athari mara moja. Vile vile, ni vizuri kukumbuka kubadilisha nenosiri mara kwa mara hata nenosiri salama ndio lina ninapodumu kwa muda mrefu kuna uwezekano wa kuvamiwa. Kubadilisha kila miezi sita wa mwaka huongeza usalama wa akaunti zako. Pia ni vyema kutumia uthibitisho wa vipengele viwili pale inapowezekana. Hii ni kama kuweka mlango mwingine wa usalama ambapo hata mtu akizua nenosiri lako. Anahitaji kipengele mengine kama namba ya simu au programu ya uthibitisho ili kwingi. Mbali na hayo usitumie nenosiri kuandika mahali pa wazi au kubadilisha kuwa rahisi. Kushiriki nenosiri ni kama funguo ya nyumba yakuwe digitali. Kwa kuandika au kushirikishi kwa urahisi unajipatia hatari ya ubunzazi wa faragha. Badala yake unaweza kuitumia programu za kusimamia nenosiri.

Naam, ninafuatilia matukio ya kimataifa na napenda sana kuangalia jinsi yanavyo athiri maisha ya watu na nchi mbalimbali pamoja na nafasi ya Kenya katika matukio hayo. Kufuatilia matukio ya kimataifa kuna nisaidia kuelewa dunia kwa upana kuboresha mtazamo wangu wa kisiasa, kiuchumi na kijamii na pia kunisaidia kujua nafasi ya nchi yangu ya Kenya na wananchi wake katika muktadha wa kimataifa. Hii ni muhimu kwani matukio kama mabadiliko ya hali ya hewa, sera za uchumi, migogoro ya kisiasa, au maendeleo ya teknolojia yote yanaweza kuathiri moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kwa upande wa nchi kama vile Kenya, ni nchi ambayo mara nyingi ipo katikati ya habari za kimataifa kwa sababu ya siasa, uchumi na nafasi yake yake ya kijiografia. Kwa mfano, matukio siasa barani Afrika kama uchaguzi wa nchi jirani mara nyingi huathiri Kenya, nchi ya Kenya moja kwa moja kutokana na ushirikiano wa kikanda, biashara na usalama wa mipaka pia mabadiliko ya bei ya bidhaa duniani kama mafuta na chakula yanathiri kalama ya, gharama ya maisha. Hivyo kufuatilia matukia haya kunanisaidia kupanga maisha yangu na kufanya maamuzi sahihi hasa kwa swala la fedha na matumizi. Aitha Kenya inashiriki kwenye mikutano ya kimataifa kama vile UN Corp ambayo ni ya mabadiliko ya tabia nchi na mashirika ya uchumi kama vile World Bank kama vile Benki Hivyo kufatilia matukio haya kuna saidia kuelewa sera na maamuzi ambayo yanaweza kuleta maendeleo au changamoto kwa mfano. Nchi kama vile Kenya na inajitahidi kupunguza uzalishazi wa kaboni na kuendeleza nishati safi kama sehemu ya sera za kimataifa za hali ya hewa kufatilia hili kuna nisaidia kuwelewa mpango wa serikali na pia jinsi wananchi wanavyoweza pia kushiriki matukio ya kimataifa yanapohusiana na michezo, teknolojia au burudani huwa ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa mfano, mashindana ya olimpiki, kombe la dunia la soka au mafanikio ya teknolojia kama simu mpya na mbinu za kifedha mtandaoni yote huwathiri mitazamo. Na maisha. Kufuatilia matukio haya kuna leta hisia na uunganisha wa dunia. Huku tukipata taarifa za kupendeza na hata zenye manufaa kwa maisha ya kila siku zaidi ya hayo, matukio ya kimataifa hufundisha ufahamu wa kiutamaduni wa kihistoria kwa kuangalia jinsi nchi nyingine zinavyo shughulikia changamoto za jamii, uchumi na siasa. Nchi zingine unaweza kujufunza na kuboresha mifumo yao kwa mfano, mifumo ya elimu, huduma za afya na usimamizi wa usalama. Inaweza kuboresha kwa kuiga na kubadilisha mikakati iliofanikiwa katika nchi nyingine. Kufuatilia matukio ya kimataifa ni muhimu sana sio tu kwa sababu ya taarifa za siasa bali pia kwa mtazamo wa jinsi nchi mbalimbali inavyo husiana na dunia.

Ninapojihusisha na wasilisho nahisi mchanganyiko wa msukumo, hofu kidogo na furaha. Wasilisho ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kisomo na kazi. Kwani ni njia kuonyesha kile ulishajifunza kuelezea mawazo yako na kushirikisha watu wengine katika hoja au mradi ulioandaa. Kila mara ninapokuwa na wasilisho najihisi kuwa na nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu uelewa wangu na uwezo wangu wa mawasiliano. Lakini pia kuna hisia kidogo ya wasiwasi. Hasa pale mtu anapokuwa na wasikilizaji wengi au alikadiria uchambuzi wangu. Kwa upande mmoja wasilisho hunipa msukumo wa maandalizi ya kina. Ili wasilisho liwe zuri lazima nijiandaee vyama. Nisome na nifahamisha hoja zangu na kupanga mlolongo wa maelezo hii hufundisha nidhamu, kupanga muda na kuboresha uwezo wa kufikiria kimfumo. Kadrii ni ninavyojipanga mzuri ndipo hisia ya hofu kupungua na hisia ya kujiaminia inakuwa hii ndiyo sababu napenda wasilisho kwa sababu hufundisha ujuzi wa maisha usiopatikana na urahisi bila mazoezi ya kuzungumza mbele ya watu. Wasilisho hunipa furaha na kurithi pale nikiwa nimewe nimeweza kuelezea mawazo yangu kwa uwazi na kueleweka. Sauti yangu, lugha ya mwili na mtiririko wa hoja huunganishwa ili wasikilizaji wafahamu kile ninachokieleza. Furaha inatokana na hisia ya mafanikio na kujivunia kile kilichofanikisha baada ya maandalizi makini. Wasilisho bora pia hutoa hisia ya kuridhika pale washiriki wanapouliza maswali. Kutoa maoni au kushiriki katika hoja kwa sababu inaonyesha kuwa hoja zako zime. Kaguliwa na kueleweka na wengine hata hivyo ni wazi kwamba wasilisho huleta mfadhaiko kidogo pia kutokana kwenye hofu ya kuzungumza hadharani. Kuhofia kufanya makosa au kutojua jinsi wasikilizaji watakavyo pokea taarifa yako ni changamoto ninazokutana nazo mara kwa mara. Hata hivyo najifunza kutumia mfadhaiko huu kuwa nguvu ya kujiandaa zaidi, kuzingatia kila hoja na kuwa na mikakati ya kujitulia wakati wa kuwasilisha mfadhaiko huu badala ya kuwa mzigo hubadilika kuwa chachu ya kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, wasilisho huu hunisailia kujenga hujasiri na uwezo wa mawasiliano unaohitajika sana maishani. Si tu kwa shule au kazi bali pia katika mazungumzo ya kila siku mahojiano na mikutano ya kikazi kujihusisha na wasilisho mara kwa mara. Kuna boresha uwezo kuzungumza kwa wazi kuelezea hoja kwa busara na kushughulikia maswala kwa heshima na ujasiri. Hisia zangu kuhusu wasilisho ni mchanganyiko wa msukumo furaha hofu kidogo na kuridhika. Hata changamoto zinazo jitokeza zinanisaidia kukua kielimu na kimaisha. Wasilisho siyo tu kipimo cha ujuzi bali ni fursa ya kujifunza, kujiendeleza na kushirikisha maarifa yangu kwa wengine ni sehemu ya mafunzo ya maisha ambayo hufundisha nidhamu, ujasiri na mawasiliano mazuri. Na kila wakati ninapo kamilisha, wasilisho vizuri. Nahisi mafanikio makubwa na kuridhika kabisa.

Naam mimi napenda sana kusikiliza redio na kwa mtazamo wangu, redio bado ni chombo muhimu na cha kipekee sana katika maisha ya kila siku. Hata katika zama hizi za mitandao ya kijamii na simu zaanza. Kusikiliza redio hunipa hisia za ukaribu na jamii burudani ya asili na taarifa zinazo fika kwa kati bila kuhitaji maandalizi mengi. Tofauti na runinga au simu, redio inaruhusu kufanya shughuli nyingine huku ni kiendelea kupata habari au burudani. Kwanza kabisa, napenda redio kwa sababu ya urahisi wake. Unaweza kuisikiliza ukiwa nyumbani, kazini, safarini, au hata ukia unafanya kazi za mikono kama kufua, kupika au kusafisha. Redio haitaji umakini wa macho, bali masikio tu. Huu hunifanya nijisikie huru kwa sababu unaweza kuendelea na majukumu yangu bila kukatizwa. Asubuhi redio hunisaidia kuanza siku vizuri kwa kupata habari za asubuhi hali ya hewa na muziki unawachanga msha. Napenda redio kwa sababu ya muziki na vipindi vyake vya kijamii. Vipindi vya muziki huniletea burudani. Kunibadilishia hali ya moyo na wakati mwngine hunikumbusha kumbukumbu za zamani. Kuna nyimbo ambazo nilisikia mara ya kwanza kupitia redio na hadi leo zina maana ya pekee kwangu aidha vipindi vya mazungumzo ushauri wa maisha. Au maswala ya kijamii hunifanya nijifunze mengi kutoka kwa watu mbalimbali. Redio huleta sauti za watu wakawahida. Sio tu ya watu maarufu jambo linalo nifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii pana. Redio ni muhimu sana katika kupata habari za haraka na za ndani habari za kitaifa na kimataifa, taarifa za barabarani, usalama au matukio ya dharura mara nyingi hupatikana kwa haraka kupitia radio. Radio za kijamii za kitaifa zina mchango mkubwa katika kuelimisha wananchi kutoa tahadhari na kuhamasisha umoja. Radio hufikia hata maeneo ya mbali ambako interneti au runiga hazipatikani kwa urahisi jambo linaloi fanya iwe chombo cha haki na usawa wa tarifa. Napenda radio pia kwa sababu ya hisia ya urafiki inayo tokana na watangazaji watangazaji wengi huzungumza kwa lugha ya karibu kutania na kushirikiana na wasikilizaji kwa kupokea simu au ujumbe. Hii h unifanya nihisi kama si msikilizaji tu bali mshiriki mazungumzo. Wakati mwingine, sauti ya mtangazaji huwa ya kufariji au ya kutia moyo. Hasa wakati wa changamoto au hali ngumu. Hata hivyo, napenda kukiri kuwa nyakati ambapo sipendi vipindi fulani. Hasa vinapokuwa na kelele nyingi au muudhui yasio ya na maana. Lakini bado, faida za redio zina zidi mapungufu yake redio imenifundisha kusikiliza kufikiri na kufahamu mitazamo tofauti ya kimaisha. Napenda kusikiliza redio kwa sababu ni rafiki wakaribu wa maisha ya kila siku. Inani burudisha, inani elimisha, inanipa habari na kunifanya nijisikie kuunganishwa na jamii hata katika dunia teknolojia ya kisasa redio bado ina nafasi yake ya kipekee mayoni mwangu. Na naamini itendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha watu wengi kwa muda mrefu ujao.

Napenda sanaa ya michoro na rangi lakini pia ninathamini sana ya maonyesho ya kijamii na muziki kwa sababu zote hufungua njia ya kueleza hisia na mawazo kwa namna isiyo ya kawaida sanaa kwa mtazamo wangu sio tu kitu cha kuona au kusikiliza bali ni njia ya kueleza historia ya utamaduni na maisha ya kila siku kwa lugha isiyo ya maneno. Napenda sanaa ambayo inanifanya nifike kwenye hisia za ndani, kutafakari na kufikiri kwa kina napenda sanaa ya mchoro wa rangi na uchoraji wa kisasa michoro yenye rangi angavu michoro ya asili au hata michoro ya kisasa yenye mambo magumu hunivutia kwa sababuinaunganisha hisia na ubunifu. Kila mstari, kila rangi na kila mchanganyiko wa umbo huchora hadithi fulani ingawa mara nyingi hailezeki kwa maneno napenda kutazama michoro hii najaribu kuelewa kile msanii alikusudia kuwasilisha kwa mfano michoro ya wanyama pori mandhari ya asili au hata michoro yenye maumbo yasiyo ya kawaida hunifanya nijisikie furaha, utulivu au hisia ya ajabu isioelezeka. Michoro hii inanukumbusha jinsi dunia ilivyo tofauti na wingi wa rangi au maumbo yanayopatika na asili na ubunifu wa binadamu. Napenda sanaa ya maonyesho ya kijamii na tamasha la muziki muziki, kuigiza au michezo ya jukwaa hunipa hisia ya moja kwa moja ya maisha ya watu wengine. Napenda kuona jinsi wasanii, wanavyoweza kueleza hadithi, furaha, huzuni au changamoto za maisha kwa maneno, sauti na mwendo wa mwili. Hii ni aina ya sanaa ambayo haishi kwenye picha. Bali, inakushika moyoni na kukuletea hisia halisi. Kwa mfano, kucheza au kusikiliza muziki wa asili wa Kenya Au kucheza kwa kucheza kwenye tamasha la kijamii hufanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kubwa zaidi. Ukijumuisha historia, utamadumi na urafiki wa pamoja napenda sana, sanaa inayohusiana na mzi na usanifu wa majengo. Hata majengo yenye historia, sanamu na michoro ya ukuta wajiji huleta hisia za heshima na ajabu. Napenda kuona jinsi wanadamu wanavyoweza kutumia vipande vya zamani na michoro ya kisasa kuunda maandhari ya kupendeza. Hii ni sanaa ambayo hufundisha historia, hutoa elimu na pia kuchangia burudani ni aina ya sanaa inajumuisha kimaisha na kiutamaduni. Pia napenda sanaa inayoweza kuunda hisia binafsi na za kipekee. Sanaa kama hii huongeza mtazamo wangu wa ubunifu hunifanya nifikirie kwa kina na mara nyingi huniletea amani ya ndani. Hata wakati wa msongo wa mawazo kutazama au kusikiliza sanaa kunanisaidia kupumzika, kutafakari maisha na kupata motisha mpya ya kufanya mambo mazuri. Napenda sanaa ya aina nyingi lakini hasa michoro na rangi maonyesho ya kijamii na muziki na usanifu wa majengo sanaa hii hufundisha huburudisha na huunganisha hisia na akili kwa namna isiyo ya kawaida. Inanifundisha kuthamini ubunifu wa binadamu, historia na maisha ya kila siku huku ikiniwezesha kuelewa hisia za wengine na kujieleza kwa njia yangu binafsi. Sanaa ni sehemu ya maisha yangu ambayo haina mwisho na ni chombo cha kudumu, cha kufungua hisia, maono na mtazamo wa dunia kwa undani zaidi.

Nina kumbukumbu moja ambayo ni ya kutisha. Kumbukumbu yangu ni kuvamiwa na umbwa mkubwa nikiwa mdogo. Hata ni kijaribu kuifafanua kwa maneno. Kumbukumbu hiyo bado huchanganya hisia za hofu, mshtuko na uchungu wa kimwili. Lakini pia imenifundisha somo muhimu kuhusu tahadhari na jinsi ya kushugilikia hali za hatari. Kumbukumbu hii sio tu ya tukio lenyewe bali pia ni ya mtazamo wakibinafsi na hisia zangu wakati huo. Tukio hili lilitokea nikiwa na marafiki wenzangu katika jirani yetu. Tulikua tukicheza nje karibu na nyumba. Kama watoto wengine tunavyo penda kufanya ghafla tukaona umbwa mkubwa aliye achwa huru bila kizuizi. Mara ya kwanza ni lipoona mbwa huyu. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi lakini nilijaribu kuendelea kucheza. Hata hivyo, mbwa huyo alionyesha tabia za kushambulia. Na mara tu alipoanza kunifuata, nikaona kuwa hali likuwa hata zaidi ya jinsi nilivyofikiria. Kwa wakati huo, hisia zangu zili changanyika. Kwanza kulikuwa na hofu kali ya kujeruhiwa, kushambuliwa, au kupata majeraha makubwa. Jicho langu lilikuwa limekazia kila hatua ya mbwa na kila mdundo miguu yake ilinipeleka kwenye tahadhari zaidi. Mwili wangu ulikuwa tayari kuendelea kukimbia na kila neno lililotokea kwa marafi wenzangu ilikuwa limejazwa na mshtuko. Nilihisi nguvu ya hatari moja kwa moja na hata macho yangu yalikuwa ya mejikita kwenye mwendo wa mbwa kujaribu kutabiri kila kingine kilichofuata. Lakini tukio hili pia lilikuwa somo kubwa la maisha nilijifunza kuwa katika hali ya hatari. Na himu ni muhimu kutulia na kufanya uamuzi wa haraka. Badala ya kuanza kukimbia bila mpangilio nilijaribu kuzunguka taratibu kuitafuta kitu cha kutumia kama kizuizi na kuepuka kupanua hatari. Hata kama hofu ilikuwa kubwa mwili na akili yangu vilijaribu kushirikiana ili kuthibiti hali. Kwamba hofu inaweza kuongoza hisia na mwendo wa haraka. Linifundisha kudhamini umakini taadhari na kuchukua hatua sahihi kwa hali yeyote hatari. Zaidi ya hisia za hofu, kumbukumbu hii iliniletea mshtuko wa kimwili. Nilihisi mapigo ya moyo, jasho na mwili wote kujaa mchaichai wa adrenalini. Kila hatua ya mbwa ilikuwa kama tishio la moja kwa moja na hata kama hatimaye tukafanikiwa kuepuka mkasa kumbukumbu ya mshtuko huu bado ipo. Hii ilinikumbusha kuwa hatari inaweza kujitokeza mara moja bila onyo na kila mtu anatakiwa kuwa makini hata katika mazingira anayo yaona salama. Kwa kifupi, tukio la kuvamiwa na umbwa ni moja ya kumbukumbu zangu za kutisha zaidi. Lakini zaidi ya hofu na mshtuko limembeba somo kubwa umuhimu wa tahadhari umakini na kufanya maamuzi za hihi chini ya hali ya hatari. Hata leo ni kiwa nakumbuka tukio hilo na hisi hofu kidogo. Lakini pia shukrani kwa kwamba nilijifunza jinsi ya kukabiliana na hatari na jinsi ya kuimarisha ujasiri. Na akili katika halingumu tukio hili limebaki kuwa kumbukumbu ya hofu. Somu na ustawi wa akili kwa maisha yangu yote.

Mahali paki historia ningependa kutembea ni ukuta mkubwa wa uchina. Ukuta huu ni mojaabo ya mashuhuri zaidi duniani sio tu kwa ukubwa wa wake bali pia kwa kihistoria yake umuhimu wake wa kijeshi na ujenzi wake wa ajabu ambao umevutia wasafari watafiti na wapenda historia kwa mamia ya miaka. Kila wakati nikiwa nikifikiria kusogea kwenye ukuta mkubwa na hisi kama ninaingia kwenye kipindi kingine cha historia. Nikijifunza kuhusu maisha wa falme, wanajeshi, na raiya, wa uchina, wazamani, walio toa juhudi kubwa kwa kikisha taifa lao linalindwa. Napenda kusogea kwenye ukuta mkubwa uchina kwa sababu unachanganya mazingira ya hasili ya historia ya kibina damu. Ukuta unapanuka kwa urefu ya mamia kilomita. Ukiunganisha milima, mabonde na mbuga za kijani. Kutembea hapa kutembea huko kitafanya nijisikie mdogo mbele ya kazi ya ubunifu na nguvu za binadamu wa zamani. Kila jiwe, kila sehemu ya ukuta ina hadithi yake. Njia za kijeshi, masalia ya makao ya wanajeshi, na mashimu ya kupiga silaha za zamani. Hii ina nikumbusha kuwa historia sio tu maandiko au picha. Bali pia uzoefu wa kimwili na kihisia unaoweza kuhamasisha mtu kuelewa maisha ya wengine waliotangulia. Napenda kutembea huko kwa sababu ukuta mkubwa. Unanifunza mambo mengi kuhusu mipango ulinzi na umoja wa taifa. Wakati wa historia, ujenzi wa ukuta huo ulikuwa jibu la chagamoto za ulinzi dhidhi ya maadui. Wakati mtu anapotembea juu yake, anaweza kufikiria jinsi wanajeshi walivyopanga, jinsi raia walivyoshirikiana, na changamoto walizopitia. Hii ni somo la maisha. Linaonyesha umuhimu wa shirikiana, nidhamu na malengo ya pamoja kufanikisha kitu kikubwa. Hata leo, somo hili linabakia halisi. Mafanikio makubwa yanahitaji jitihada, mipango na mshikamano. Aidha, ukuta huwa wa uchina. Ni mahali pa picha na urembo wa asili. Kutembea katika sehemu ambapo milima inaangukia upande moja, na mradi wa ukuta unapanuka mbali hadi upea wa macho. Ni uzoefu wa kipekee. Hii hufanya mtu ajisikie huru, huku akifurahia upepo wa milimani, mandhari ya kijani, na mtiririko wa historia unaoonekana kila hatua unapoipita. Sauti ya hatua zako juu ya jiwe na mwendo wa wanyama wanaopatikana karibu, huongeza hisia za kuunganishwa na dunia ya zamani. Zaidi ya hayo, kutembea kwenye ukuta mkubwa uchina kuna husiana pia na kuelewa historia ya dunia. Ni mradi mkubwa wa mwanadamu unaoshirkisha maelfu ya wafanyikazi wa enzi za kale, teknolojia ya ujenzi wa jiwe, na mipango ya kijeshi. Kutembea huko kitafundisha kuthamini juhudi za binandamu waliotangulia. Na pia, kitakumbusha kuwa historia haiishi tu kwenye vitabu, bali pia kwenye mizizi ya maeneo unayo yatembea. Tunayoyatembea. Ukuta mkubwa wa Uchina ni mahali pa kihistoria ninayopenda kutembea kwa sababu, unachanganya historia, mafunzo ya maisha, mandhari ya asili, na urembo wa kipekee. Kutembea huko, kutafanya nijisikie mdogo bila ya kazi kubwa ya binadamu. Lakini pia, kutanikumbusha umuhimu wa nidhamu, mshikamano na jitihada za pamoja. Ni sehemu ambapo historia asili, na hisia zinakutana na ni uzoefu wa kipekee. Ambao ungebaki ukikumbukwa milele.

Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipiya. Na hisia hii ni sehemu ya asili yangu kama binadamu ambaye anapenda burudani. Uzoefu mpya na kujifunza kuhusu tamaduni tofauti kujaribu chakula kipya sio tu kuhusu latha au harufu bali ni njia ya kujifunza historia tamaduni na maisha ya watu wengine kwani kila chakula kina hadithi yake na maalumu katika jamii fulani. Kwa hivyo kila wakati ninapo kutata na chakula ambacho sijawahi kujaribu. Nahisi mchanganyika wa hisia, msukumo, ufu kidogo na shauku ya kugundua kile kipya. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipanua mtazamo wangu wa tamaduni na kihistoria. Kila chakula iwe ni mlo wa kitamaduni au mboga maalum ya kiasili. Lina hadithi nyuma yake. Kwa mfano chakula cha kienyeji, cha uchina, india au hata vyakula vya kale vya kiafrika vinaeleza historia ya jamii, majimbo na hata mgogoro au ushindi wakihistoria. Kujaribu chakula kama hiki kuna nisaidia kuelewa maisha ya watu wengine. Maadhili yao na jinsi walivyoishi na kutengeneza chakula chao. Ni kama kusafiri bila kuondoka nyumbani. Kwa sababu latha huchukua akili na hisia kwenye tamaduni nyingine kujaribu vyakula vipya huwa inanifanya nipate hisia mpya za latha na burudani. Kila mara ninapokula kitu ambacho sijawahi kuonja nahisi jinsi latha harufu rangi na muundo wake inavyounda uzoefu wa kipee. Hii ni sehemu ya furaha ya maisha kwani chakula sio tu lishe ya bali ni burudani. Na kila kitu kipya ni changamoto kwa viwango vya latha. Hii pia hunifundisha uvumilivu na ujasiri. Kwani mara nyingine latha inaweza kuwa tofauti sana na ile niliokua nikiijua. Lakini hiyo inanisaidia kupanua mtazamo na kukua kielimu. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu huboresha ustawi wangu wa akili na kijamii. Mara nyingi kujaribu chakula kipya hufanyika wakati wa mikutano ya kifamilia marafiki na hata katika matukio ya kijamii. Hii hufanya niwe karibu na watu kushiriki furaha ya latha na kujenga kumbukumbu nzuri vyakula vipya pia hufundisha uvumilivu na unyenyekevu kwani unapojaribu chakula ambacho hujawahi kuona. Unajifunza kuheshimu tamaduni na maadhili ya wengine. Kujaribu chakula kipya ni sehemu ya ufahamu wa afya na lishe bora. Mara nyingi chakula kipya ni vyanzo vya virutubisho tofauti ambavyo sijawahi kula. Hii husaidia mwili wangu kuwa na mchanganyiko na virutubishe muhimu na pia kulisaidia kuelewa tofauti za lishe katika jamii mbalimbali. Kila latha, harufu au muundo wa chakula huchangia kuimarisha mtazamo wangu wa kula vyakula bora na afya ya mwili na akili. Napenda kujaribu vyakula vipya, kwa sababu ninapanua mtazamo wangu kupata furaha ya latha, kujifunza tamaduni na kuimarisha afya kila chakula kipya ni fursa ya kujifunza kugundua na kufurahia maisha kwa njia tofauti hii ni sehemu ya maisha yangu ambayo hunifanya niwe mnyenyekevu mwenye ujasiri na mwenye shauku ya kutafuta uzoefu mpya kila wakati, kujaribu chakula kipya sio tu burudani bali ni mazoezi ya akili. Hisia na moyo.

Ndio, nimewahi kufikiria kwa umakini mkubwa kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Na wazo hilo limekuwa likirudi mara nyingi katika mawazo yangu kwa nyakati tofauti za maisha. Kuanzisha biashara kwangu sio tu suala la kutafuta pesa. Bali, ni ndoto kujitegemea, kuamua muelekeo wa maisha yangu na kutumia uwezo wangu binafsi kuleta mabadiliko chanya kwangu na kwa jamii inayozunguka. Kila mara ninapofikiria biashara nahisi mchanganyiko wa msisimuko, hofu kidogo na matumaini makubwa. Wazo la kuanzisha biashara linanivutia kwa sababu linahusiana moja kwa moja na uhuru wa kufanya maamuzi. Kuwa na biashara yako mwenyewe kunakupa nafasi ya kupanga muda wako, kuweka malengo yako, na kufanya maamuzi yanayoendena na maadili na ndoto zako. Tofauti na kuajiriwa ambapo mara nyingi mtu hufuata maamuzi ya wengine. Biashara hunipa picha ya kuwa mtu anayejisimamia. Anayejifunza kutokona na makosa yake na anayefurahia matunda ya juhudi zake moja kwa moja. Hii hunipa motisha kubwa ya kufikiria kwa kina kuhusu aina ya biashara ningependa kuanzisha. Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara kwa sababu ya fursa zilizopo katika mazingira yangu. Nikiangalia nchi nyingi za Afrika kwa ujumla na hata Marekani kuna nafasi nyingi katika sekta kama kilimo, teknolojia, biashara ndogondogo, huduma na hata sanaa na ubunifu. Nimewaza biashara ndogo kama duka la rejareja, biashara ya mtandaoni au hata huduma inayotatua tatizo fulani katika jamii. Mawazo haya hunifanya nione kwamba si lazima mtu aanze. Na mtaji mkubwa sana. Kinachohitajika zaidi ni wazo zuri, nidhamu na uvumilivu. Hata hivyo siwezi kuficha kwamba nimewahi pia kuhisi hofu na mashaka kuhusu kuanzisha biashara. Changamoto kamw ukosefu wa mtaji wa kutosha, hofu ya kushindwa, ushindani mkubwa sokoni, hata kutokuwepo kwa uhakika wa mapato ni mambo yanayofanya nifikirie mara mbili. Nimewahi kujiuliza je nikishindwa itakuwaje? Je, nitaweza kusimama tena? Lakini kadiri nilivyoendelea kufikiri niligundua kwamba hofu ni sehemu ya safari. Na hakuna mafanikio makubwa yanayokuja bila hatari. Kuanzisha biashara kunanivutia kwa sababu ya athari yake kwa wengine. Biashara inaweza kutoa ajira, kusaidia familia nyingine na kuchangia maendeleo ya jamii. Wazo la kuanzisha biashara ambacho kinaweza kusaidia watu wengi kupata kipato au huduma bora hunipa kuridhika moyoni. Biashara inakuwa zaidi ya chanzo cha mapato. Inakuwa njia ya kushiriki katika ujenzi wa jamii, bora. Kwa sasa, naona kuanzisha biashara kama safari inayohitaji maandalizi. Inahitaji kujifunza, kushauriana na watu waliobobea, kupanga fedha na kuwa tayari kukabiliana na changamoto. Sioni kama jambo la haraka, bali kama ndoto inayohitajikaz inahitaji hatua za taratibu na mipango thabiti. Nimejifunza kwamba biashara sio tu ya papara bali ya subira, nidhamu na kujifunza kila siku. Nimewahi na bado nafikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Ni ndoto inayonipa matumaini, motisha na mtazamo mpana wa maisha. Ingawa kuna changamoto na hofu, bado naamini kuwa kwa mipango mazuri, bidii na kujifunza kutokana na makosa, biashara inaweza kuwa njia nzuri ya kujitegemea, kukuza uwezo wangu na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Naam, ninatoa sadaka na michango mara kwa mara, na hii sio tu tabia ya kawaida. Bali ni sehemu ya maisha yangu ambayo inahusiana na ushirikiano, heshima na kusaidia wengine katika jamii. Kwa upande wangu kutoa sadaka au michango siyo tu kuhusu fedha. Bali ni tendo la moyo, huruma, na dhamira wa kushirikisha, kile nilicho nacho na wale wasio na nafasi sawa. Kila wakati ninapotoa sadaka nahisi mchanganyiko wa furaha kuridhika na msukumo wa kuendelea kuwa mtu wa wema na mshirikishi. Napenda kutoa sadaka kwa sababu inasaidia wale walio na mahitaji makubwa. Hii inaweza kuwa familia maskini, watoto wasio na wazazi, wagonjwa au hata mashirika yasio ya kiserekali yanayotoa msaada wa kijamii. Kwa mfano, kutoa michango, kwa shule za watoto wasiojiweza au sehemu za huduma za afya, kunanifanya nihisi kwamba nashiriki katika kuboresha maisha ya wengine. Ni hisia ya kuridhika kuona mtu akifurahia jambo ndogo tu ambalo. Limechangia kubadilisha maisha yake kwa muda mfupi. Kutoa sadaka au michango, kunanisaidia kujenga utu na maadili mema. Ni njia ya kujifunza kushirikiana, kuwa na huruma na kudumisha heshima kwa wengine bila kujali asili yao rangi au dini. Tabia hii hunifundisha kuwa maisha sio tu kuhusu kile ninachokipata bali pia ni kuhusu kile ninachoweza kutoa kwa wengine. Kwa hivyo sadaka ni sehemu ya nidhamu ya maisha ambayo hufundisha ubinafsi mdogo na msaada mkubwa kwa jamii. Mbali na hayo kutoa michango kuna faida kubwa kwa amani ya moyo na ustawi wa kiakili. Kila wakati ninapotoa kitu ni kama mzigo kidogo unao ondolewa kutoka moyoni mwangu. Nahisi furaha, kuridhika na msukumo wa kuendelea kufanya mema. Hii sio tabia ya mara moja pekee bali ni mazingatio ya kila siku kwani kila fursa ya kusaidia wengine hufundisha somo la maisha na kunisaidia kuwa mtu bora. Kutuoa sadaka au michango husaidia kuimarisha jamii. Kwa mfano, michango inaweza kusaidia kuendesha shughuli za kijamii kusaidia wazee, watoto au watu walio katika dharura na hata kuchangia maendelo ya elimu na afya. Wakati jamii inashirikiana na kusaidiana matokeo yake ni ustawi, wa pamoja, amani, na mshikamano wa kijamii. Kuwa sehemu ya mchango huu hufanya nihisi kuwa na maana na nafasi muhimu katika jamii. Ninafanya sadaka na michango kwa moyo safi na nia njema. Sio tu kwa fedha, bali kwa muda, utaaluma na rasilimali nyingine ninazoweza kushirikisha. Tendo hili linanisaidia kujenga utu, kushirikiana na wengine na kuwa na furaha ya kweli moyoni. Kila siku ya michango hii ni njia ya kuonyesha huruma mshikamano wa kijamii na dhamira ya kusaidia wengine na ninajivunia kuwa sehemu ya mchakato huu wa kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu wangine.